Leo kuna jua na upepo kidogo, najihisi joto kwa sababu kuna ile mist inafanya kukiwa na joto mtu asikie kama ako kwa sauna kidogo. Nimevaa t-shirt kwa hivyo sina kitu nzito ambayo itafanya niskie joto zaidi. Alafu hii ndio ile hali ya hewa yenye napenda zaidi kwa sababu jua kwetu kama waAfrika inatusaidia kupata nguvu vitamin D. Na pia inatusaidia kuweza kufanya kazi mchana katika hali kama hii, najua leo nitakata miti, hazitaweza kuteleza, halafu pia nitaenda shambani.

Husaidia jamii yangu kwa kutoa pesa ama kwa kuchangia wale ambao hawawezi jisaidia. Haikuangi kitu yenye nimepangia lakini wakati nimepata pesa extra napata nimeenda nimepata mtu mwenye anahitaji usaidizi nampa pesa kidogo. Nikipatana mwingine na ambaye anahitaji usaidizi pia yeye nampa kidogo. Lakini sina mfumo ama kikundi ambayo yenye tunasaidia jamii pamoja.